Mimi hupenda majira ya mvuwa mingi ama majira ya masika na kwasababu huwa hakuna juwakali shughuli za upanzi huwa zinaendelea. Napanda miti ili kulinda mazingira jambo lingine ni kwamba huwa hakuna uhaba wa maji huwa kuna chakula cha binadamu chakula cha wanyama hata wa mwituni wakati huuhuu shughuli za kupanda kwa chakula cha kutosha shambani huwa zinaendelea na hivyo, huwa tunakila sababu ya kujivunia wakati wa mvuwa mingi na wakati mvuwa hiyo inaponyesha. Eee, mimi niliipenda ama ninaipenda wakati wa mvuwa hiyo kwa sababu kila hali ya mazingira huwa ni kijani kibichi hali ambayo inavutia na kupendeza na hikiwa hapale huwa, pia hewa huwa safi, tunapumua hewa safi kwani hakuna uchafu wa hewa, unaoto kana na shuguli za kila siku kama vile vumbi kwa sababu, hewa huwa imesafishwa na maji ya mvuwa.